Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kutuliza mwili na akili taratibu na kwa sababu usingizi mzuri huwanza kabla hujalala kabisa Kwanza, napunguza shugli nzito, naepuka kazi zinazochosha akili na mijadala mzito huu ni mda wa kuwacha presha ya siku mzima Nikiwa nimechoka sana hukaa kimya kidogo na kupumua taratibu ili mwili utulie Pia ninathamani siku yangu nafikiria mambo niliofanikiwa kufanya Hata madogo kama kukamilisha kazi au kumsaidia mtu Hii hunifanya nijisikie nimeridhika na pia unisaidia kupanga siku ya kesho vizuri Tatu, natumia simu kwa kiasi naweza kuangalia ujumbe kusoma vitabu pia na kusikiliza mziki tulivu Lakini, hujitahidi kuwacha mapema kwa sababu mwanga wa simu unaweza kuvuruga usingizi Nne, nafanya maandalizi ya kulala napiga mswaki naosha uso Navuwa nguo za mchana na kuvaa za kulalia mazingira safi na tulivu hunifanya nijisikie tayari kulala Mwisho, naomba na kutafakari kwa mda mfupi Hii hunipa amani ya moyo kuniondolea mawazo mingi na kunisaidia kulala kwa utulivu zaidi.

Kufikiria kuanzisha biashara ni wazo zuri sana na wengi hulifikiria kwa umakini mkubwa kuanzisha biashara huanza kwa akilini Najiuliza nitauza nini, nitawauzia nani, nitapata wapi mtaji mawazo haya hasa pale ninapogundua ninahitaji fulani katika jamii kama chakula, huduma na bidhaazi nazohitajika za kila siku Pili nafikiria aina ya biashara yanayolingana na uwezo wangu wengine wanachagua biashara ndogo wa kuuza vyakula nguo mboga na kufanya huduma kama saluni Sere mala na usho naji mtu huangalia ujuzi alionao na kisha anachopenda na kufanya sababu kufanya anachopenda kusaidia asichoke kwa haraka Tatu, kufikiria mtaji na mpango wa kifeza Hata kama mtaji ni kidogo, biashara inaweza kuanza taratibu Napanga jinsi ya kutumia pesa vizuri, kuepuka hasara na kuweka akiba ya kukuza biashara badae Nne, swala la changamoto biashara huwa na changamoto kama wateja wachache mwanzoni, ushindani au hasara ndogo kufikiria hayo mapema kuna nisaidia kama mfanyi biashara kuwa na subra ya kujiandaa kisaikolojia Mwisho kufikiria kuanzisha biashara inaambatana na ndoto ya kujitegemea biashara ya mtu humpa uhuru wa kufanya maamuzi yake kuongeza kipato na kusaidia familia na jamii kwa jumla.

Maida Mimi upenda kwenda sinema Lakini sii kila siku ni Tukio la marachache haa wakati wa mapumziko au wikendi watu wengi upenda kwenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi kulingana na muda na hali ya kifetha kwenda sinema huwa burudani maalum mtu huchagua siku ambayo hana kazi nyingi ili aweza kufurahia filamu bila haraka Pia nategemea kama kuna filamu mpia au ya kuvutia kama filamu ya vichekesho mapenzi na ya kusisimua sababu nyingine ni garama tiketi vinyuaji na vitafunwa hufanya cinema iwe burudani ya kupanga mapema si ya gafla kila siku Ndiyo maa na watu wengi huona nibora kuenda cinema marachache lakini waka furahia kikamilifu Pili sinema inapendeza zaidi ukienda na marafiki na familia Hii hufanya iwe Toukio la kijamii sikuangalia filamu tuu Baada ya filamu watu wanajadili waluchikiona na kufurahia mdawao pamoja kwa ujumla kuenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio wa mzuri Kunafanya burudani iwe ya kufurahisha zaidi.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni huu Kwanza kuwa na nidhamu na bidii fika kazini kwa wakati heshimu kanuni za kazi nafanya majukumu yako kwa moyo wote hata kama kazi inaonekana ndogo kumbuka mwajiri huangalia zaidi tabia na juhudi si cheo peke Pili kuwa tayari kujifunza usione aibu kuuliza maswali na kukubali usichoelewa Kila siku kazini ni somo jipya na kujifunza mapema kuta kusaidia kukuwa haraka na kuepuka makosa makubwa Tatu, jenga mahusiano mazuri na wenzako Hishima ushirikiano na mawasiliano mazuri hufanya mazingira kazi yawe bora na kusaidia kupata msaada unapohitaji Nne, kuwa mvumilivu Mafanikio haya hayaji maramoja kutakuwa na changamoto kuchoka na kukata tamaa lakini usikate tamaa kila hatua ni uzoefu unaukujenga Mwisho kuwa mminifu na mwenye maadili mema uaminifu hujenga jina zuri kazini na jina zuri linafungua milango mingi baadae.

Kila mtu anatukio ya kipekee katika maisha na mimi pia napenda kushiriki kwa mfano. Nina kitendo cha wema maramoja niliweza kumsaidia mtu aliyepotea njia zake na kwa kutumia ramani na simu. Kumaeleza maelezo yake na kutafuta alama za karibu kitendo hiki kilikuwa cha kupendeza kwa sababu kilileta kuraha maramoja kwa mtu huyo. Na mimi nikajisikia kuridhika pia. Sababu kilicho kuwa chawema, kilimsaidia mwingine moja kwa moja Kilitumia akili na ubunifu badala ya kutegemea teknolojia kilikuwa chamara moja, kilikuwa jambo la kawaida Haikuwa jambo la kawaida kila siku na mwishoe kilibakia kumbukumbu mzuri kwa sababu kilileta furaha na mshika mano kwakifupi, kitendo chawema ni kile ambacho, kinaboresha hali ya mtu mwingine na pia kumfanya ajihisi vizuri, na wewe pia ujihisi vizuri kwa ndani.

Chakula ni nachopenda zaidi ni chakula cha asili ya Kenya kama ugali skuma wiki na nyama ya kukahanga kwa sababu zinazofuata kwanza ina ladha na utamu wa asili ugali na skuma wiki huchanganya ladha nzuri si chungu wala si tamu Ukikula pamoja na nyama au samaki chakula hutoa furaha kamili na ladha na hisia pili kina afya na nguvu Sukuma wiki ni mboga mboga nyingine hutoa vitamini na maadini muhimu mwilini ugali unatoa wingi wa nishati hivyo chakula kizuri na kuanza siku au baada ya kazi ni rahisi kupatana na kutayarisha Hata kama ni chakula cha kila siku kina ladha nzuri kila wakati kikipikwa vizuri ni rahisi kuandaa hivyo unapata burudani bila shida kina thamani ya kitamaduni chakula hiki ni sehemu ya utamaduni wetu ukikula pamoja na marafiki na familia inatoa kuraha na pamoja unajisikia umeunganishwa na asili ya jamiye Pia kina utofauti unaweza kukiandaa kwa njia nyingi Unaongeza mchuzi wa nyama samaki mboga nyengine au hata kipande cha pilipili kwa ladha zaidi.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji mdogo tulivu na wenye watu wakarimu. Hapo ndipo nilipozaliwa na kukulia. Nilikuwa nikizungukwa na familia majirani na marafiki walokuwa kama ndugu. Nilizaliwa na kukua karibu na mazingira ya asili. Kulikuwa na miti mingi, mashamba na barabara ndogondogo za vumbi. Asubuhi tuliamuka kwa sauti ya ndege na jioni watoto walicheza nje hadi. Jua lilipotua, maisha yalikuwa rahisi, yenye furaha vitu vya kupendeza huko vilikuwa Masoko ya wazi yenye vyakula safi na watu wenye vicheko Pili, michezo ya watoto kama mpira, kuruka kamba na kufukuzana Sherehe za kijami kama harusi, siku kikuu na mikutano ya jiji watu waliokuwa tayari kusaidiana bila kusubiri malipo Kumukumbu nzuri ya utotoni mwangu ni kucheza na marafiki bila simu wala runinga kula chakula cha nyumbani kilichopikwa kwa upendo kusimulia hadithi jioni na wazee huo wakati wa furaha wa kweli isiyokua na presha. Kinachonifanya mji wangu uwe maarufu ni umoja wa watu wake utamaduni na mila zilizo hai amani na usalama na mazingira mazuri yanaovutia wageni. Ndiyo ningependa kurudi kule bila kusita kurudi huko ni kama kurudi nyumbani moyoni ni mahali pa kumbukumbu Ninayotaka najifonza unyenyekevu na kuwapata amani ya ndani.

Mara nyingi ninafurahia kucheza na marafiki zangu wa karibu au ndugu zangu. Hii ni kwa sababu kucheza pamoja nao hunipa burudani ya kweli na kuimarisha uhusiano wa karibu. Kwanza kucheza na marafiki wa shuleni na majirani. Marafiki wa karibu wanapokuwa karibu. Tunacheza michezo ya nje kama mpira, kuruka kamba na michezo ya kijamii kama hide and seek. Kucheza pamoja kunaleta furaha ya pamoja kucheka kushirikiana bila kujali muda Pia kunafundisha ushirikiano wa timu Pili kucheza na ndugu na familia ndugu wakubwa au wadogo hufanya kucheza kuwa tukio la familia tunacheza kucheza ndani ya nyumba nje Wakati mwingine michezo ni rahisi lakini hufanya furaha kubwa kucheza na ndugu pia huimarisha mshikamano wa familia Faida za kucheza pamoja burudani inafuraha kucheka kuzungumza na kushirikiana inajenga uhusiano unafahamu marafiki zako vizuri kujifunza kushirikiana na kuwesabu mawazo mengine pia, afya ya mwili na akili michezo ya nje husababisha mwili kuwa na nguvu na akili kuwa tulivu.

Napenda kununua vitu sukoni na madukani ya karibu kwa sababu ndipo napopata bidhaa kwa rahisi na kwa bei nafuu Kwanza sokoni napenda kununua vyakula kama mboga matunda na nafaka sokoni bidhaa huwa mbichi na safi na pia kuna nafasi ya kujadiliana bei Zaidi ya hapo sokoni kuna mawasiliano mazuri na wauzaji jambo linalofanya Ununuzi uwe wa kufurahisha Pili, maduka ya karibu, duka au supermarket ndogo Napenda kununua vitu vya matumizi kila siku kama sukari, unga, sabuni na mafuta maduka hayo ni rahisi kufika huokoa muda na hunisaidia kununua hata kitu kimoja bila usumbufu Wakati mwengine, napenda pia kununua vitu fulani katika supermarket kubwa au mtandao Asa vitu maalumu au ninapohitaji kulinganisha bei na ubora Ununuzi mtandaoni hunipa urahisi wakuchagua nikiwa nyumbani Kwa ujumla napenda kununua mahali palipo rahisi, salama na penye bei nzuri pamoja na huduma nzuri kwa wateja.

Jukumu ni nalopenda kazini ni ile linalohusisha kufanya kazi kwa ubunifu kushirikiana na watu na kupata matokeo ya naojulikana kwa maneno mingine na penda kazi ambayo inahitaji akili mipango na utaratibu lakini pia inafurahisha kwanza kujenga na kupanga mambo. Napenda jukumu ambalo linahusisha kueleza kupanga na kutengeneza taarifa hii inakosesha furaha Kwani ninaweza kuona matokeo ya kazi yangu waziwazi na kujua kwamba juhudi zangu zimeleta mabadiliko ya pili kushirikiana na wengine Napenda pia jukumu linalohusisha kazi za pamoja na wenzangu kushiriki kuna nifundisha uvumilivu kuwasiliana Kwa ufasaha na kunanifanya nijisikie sehemu ya timu. Tatu kunasaidia wengine kutoa mwanga Napenda jukumu linalohusisha kusaidia wengine kuelewa kitu au kutatua tatizo Kwa mfano kueleza wenzangu au wateja jambo fulani kwa njia rahisi na maana na jambo linalofurahisha sana Mnalo jukumu linalotoa changamoto Napenda kazi yenye changamoto kidogo kwani inachochea ubunifu na kunifanya nishugilikie akili yangu Lakini pia si kazi ngumu sana mpaka kuleta msongo wa mawazo kwa kifupi Napenda kazi yenye mchanganyiko wa ubunifu mshikamano na matokeo yenye thamani Kwa sababu inafanya kila siku kazi ni kuwa ya maana na yenye furaha.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Kusema kwamba mimi ni mtu wa ubunifu inamaana kwamba napenda kutafta njia mpya kushugulikia changamoto kwa mawazo tofauti na kuunda mambo kwa njia zenye ubunifu. Hii sio tu kwa sanaa, bali pia katika maisha ya kila siku, masomo na kazini. Kwanza natafuta suluhisho la pekee napokutana na tatizo siwezi kukaa bila kufikiria na penda kujaribu njia nyingi tofauti za kulitatua. Mara nyingi nafikiria kuhusu suluhisho lisilo la kawaida ambalo linaweza kuwa bora kuliko njia za kawaida pili kuunda au kubuni mambo mapya. Bunifu siyo tu kwa kuchora au kuandika bali pia kwa kuandaa ratiba kupanga shugli au kubuni jinsi akupundisha au kufanikisha jambo fulani kwa mfano kupanga ratiba ya kazi au masomo kwa njia inayofa zaidi Kila mtu ni jambo linalonipa furaha Tatu, uhusiano na maamuzi bunifu kufanya kuona njia ya kushirikiana na wengine kwa njia ya mpya kwa mfano kuanzisha michezo ya kujifunza au njia ya kufundisha wengine kila kitu kwa njia rahisi na yenye furaha nne faida ya kuwa mtu bunifu ni kama vile kuongeza uwezo wa kushugulikia changamoto kuchangia maendeleo ya binafsi na ya wengine kutoa furaha kwa kuridhika kuona matokeo mazuri kutokana na mawazo yako kuongeza imani ya kujitegemea Kwa kifupi, kuwa mtu bunifu ni kuwa na uwezo wa kufikiria tofauti kuunda binu mpya na kutumia mawazo yako kuleta matokeo mazuri ubunifu ni silaha muhimu katika maisha, situ kwa kazi au shule, bali pia katika maisha ya kila siku.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hufanya mambo kadhaa kwa makini ili kupunguza msongo wa mawazo na kuendelea kwa ufanisi. Kwanzaa na pumzika kidogo na kupumua kwa utulivu. Maranyingi na pumzika kwa dakika chache ni kipumua kwa utulivu au ili nifanye mazoezi madogo ya kupumua. Hii inasaidia kupunguza shinikizo la akili na moyo na kurudisha mtazamo mzuri. Pili, nazingatia kazi moja kwa wakati mmoja. Badala ya kujaribu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja na panga kazi kwa mpangilio wa kipa umbele. Kwanza, ninamaliza kazi muhimu za hili kisha na shugulikia zile zingine. Hii inasaidia kupunguza hizia za kuchanga nikiwa. Tatu, naandika orodha ya kazi. Ninaandika kila jambo la kufanya kwenye karatasi au simu nikiweka kipaumbele. Hii inasaidia kuzingatia hatua moja kwa moja wakati wakuondoa woga na kusahau jambo fulani. Nne, kutafuta msaada au ushauri wakati mwingine ninauliza wenzangu. Kuhusu fikra za kazi, kuhusu jambo lisilo eleweka. Na shirikiana kufanya mzigo ule uwe mdogo na kutoa ufahamu mpya wa kutatua tatizo tano. Na pumzika kiakili na burudani baada ya kufanya kazi ngumu na pendelea kusikiza mziki, kutembea kidogo na kufanya kitu kidogo kinachofanya nichoshe furaha Hii husaidia kuondoa mkazo na kurudisha nguvu za mwili na akili Kwa kifupi wakati wa msongo wa mawazo ninajaribu kutuliza akili, kupanga vyema kushirikiana na wengine na kupata mda wakupumzika ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwanjia rahisi lakini yenye maana. Kwanza kabisa. Napenda kukawa pamoja na kuzungumza. Tunaongea kuhusu sikuzetu, kazi, masomo na mipango ya baadae. Mazungumzo haya ya naimarisha upendo na uelewano kati yetu. Pili, napenda kula pamoja. Kula chakula kama familia ni wakati muhimu sana. Tunapokula pamoja, tunacheka, tunashirikiana, hadithi na kujisikiza karibu zaidi. Chakula huleta umoja na furaha. Tatu, napenda kufanya shughuli za pamoja Tunaweza kufanya usafi wa nyumbani, kupika au hata kutazama runinga na kusikiliza muziki kwa pamoja Wakati mwingine tunatembea pamoja na kutembelea ndugu na marafiki shughuli hizi hujenga kumbu kumbu nzuri, nne? Kusikiliza na kusaidia familia inapokuwa na changamoto Napenda kusikiliza kutoa ushauri pale inapohitajika na kuwa karibu nao Hii inaonesha upendo wa kweli na kuwajali Kwa ujumla, napenda kutumia muda na familia kwanjia inayoleta upendo, amani, mshikamano na furaha familia ni msingi wa maisha na muda unaotumika pamoja ni wathamani sana.

Nikitaka kuwatia moyo wenzangu, mimi hufanya mambo madogo lakini yenye maana kubwa, kwanza nawasikiliza wakati mwingine mtu anahitaji ushauri mwingi, anahitaji tu mtu wakumsikiliza na kumuelewa, kusikiliza kwa makini huwa nafanya wajisikie wanathaminiwa. Pili, napenda kuwapongeza kwa juhudi zao hata kama matokeo hayakuja vile yaliyotarajiwa au hayakuwa makubwa, napongeza bidii na maendeleo madogo kuongeza hamasa ya kujiaminia. Na maneno mazuri yana nguvu sana tatu nawasaidia pale inapowezekana nikiona mwenzangu amelemewa na kazi najaribu kushirikiana naye na kumpa msaada mdogo, kujua kuwa hauko peke yako kuungeza moyo wa kufanya kazi Mne natoa mfano mzuri najitahidi kuwa na mtazamo chanya, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa kirahisi wenzangu wanapoona hilo na hawakupata motisha, mwisho nawahimiza wasikate tamaa nawakumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya safari ya mafanikio kila mtu kupitia nyakati ngumu kabla ya kufanikiwa kwa ujumla nawatia moyo wenzangu ili kufanya kupitia kusikiliza maneno, kuwatia moyo msaada na kuonyesha mfano mzuri.

Napenda hali ya hewa ya wastani kwa sababu nyingi zaidi Hasaa kwa namna inavyo adhiri maisha ya kila siku kwanza hewa hii hunipa faraja ya mwili si baridi kali ya hitaji makoti mazito wala si joto kali Lakunichusha na kunifanya nitokwe na jasho kupita kiasi Hivyo ninaweza kuvaa kwa urahisi na kujisikia huru muda wote wa siku pili hewa ya wastani hunisaidia kuwa mchangamufu na mwenye nguvu. Napokuwa kwenye hali ya hewa ninaweza kufanya kazi kusoma na kutekeleza majukumu yangu bila kuchoka haraka. Mwanzo yanakuwa wazi na umakini unaongezea ka tatu. Hali hii ya hewa ni nzuri kwa afya ya akili. Hunifanya nijisikie mtulivu, nipunguze msongo wa wa mawazo na hata usingizi wangu unakuwa mzuri zaidi. Pia hunipa fursa ya kutoka nje kutembea, fanya mazoezi mepesi na kufurahia mazingira. Kwa ujumla, hali ya wastani inauwiano mzuri wa maisha, unanifanya nijisikie vizuri kimwili kiakili na kihisia ndio maana naona kuwa aina hii ya hewa ni bora zaidi kwangu.

Kuna tabia kadhaa ninazopenda sana kwa watu wengine kwa sababu hujenga mahusiano mazuri na kufanya maisha yawe mapesi. Kwanza napenda uaminifu. Mtu anapokuwa kweli na kusema kweli bila kuficha mambo, hujenga imani, uaminifu, hunifanya nijisikie salama na kushirikiana na mtu na kushiriki mawazo au hisia bila hofu. Pili napenda mtu mwenye heshima mtu anae heshimu wengine bila kujali umri cheo au hali yao huonyesha ukomavu wa akili heshima huleta amani na maelewano katika jamii ya Tatu penda ukarimu na hurumu watu wanaojali hisia za wengine husaidia wanaohitaji na kuwa na moyo upendo hunifanya niwaheshimu zaidi Tabia hii huimarisha mshikamano na upendo kati ya watu nne, napenda uvumilivu, mtu mwenye subira anaweza kusikiliza, kuelewa na kushughulikia changamoto bila hasira Hii husaidia sana kutatua migogoro kwa amani Mwisho, napenda uwazi na mawasiliano mazuri, watu wanaojieleza vizuri na kusikiliza wengine hujenga mahusiano imara na ya kudumu Kwa jumla, tabia hizi hufanya watu wawe rahisi na wao huleta furaha katika jamii.

Nina himiza ushirikiano katika timu kwa njia mbali mbali zinazo jenga umoja maele wano mafanikio ya pamoja Kwanza mawasiliano wazi ni msingi mkubwa ni nahakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo wake uliza maswali na kueleza changamoto zake bila kuogopa kubezua Hii huwafanya wanatimu wajisikie kuzaminiwa pili kusikiliza kwa makini Napo wasikiliza wengine bila kufakatiza kunaonyesha heshimaya na kuwa pamotisha ya kushiriki zaidi. Kusikiliza kuna saidia kuelewa mtazamo tofauti na kupata suluhisho. Tatu. Kugawa majukumu kwa haki kuna lingana na uwezo wa kila mtu. Hii unasaidia mwanatimu kujisikia anamchango muhimu. Hivo kuongeza uwajibi kaji na kujituma. Wanapofanya vizuri pongezi huongeza morale na kuimarisha mshikamano Tatu kutatua migogoro kwa amani ninapohakikisha migogoro inashugulikiwa Kwa mazungumzo na kuelewa na timu inabaki imara na enye mwelekeo mmoja Kwa umoja ni nahimiza ushirikiano na kujenga mazingira ya heshima imani malengo yapa moja hali hii inawezesha tímu kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha lengo lake.

Chakigeni nilio wahi kujaribu ni pizza Nilipo wahi kujaribu chakula chakigeni aina ya pizza Uzoefu ulikuwa wakipekee na wakukumbukwa Kwanza kabisa ulinivuta kwa muonekano wake umbo la duara rangi ya jibini ilie yeyuka nyanya na viungo juu yake Harufu yake likuwa tamu na ilinifanya nitamani kuonja hata kabla sijaonja Nilipo kula nilihisi mchanganyiko wa ladha tofauti kwa wakati mmoja utamu kidogo wajibini, ukali wa viungo na ladha laini ya mkate ulokuwa umeokwa vizuri ladha hii ilikuwa tofauti sana na vyakula vyaasili niilivo vizoea Lakini ilinipahisia ya kufurahia kitukipya Zaidi ya ladha, kula pizza kulinifundisha kuheshimu tamaduni nyingine Niligundua kuwa chakula nisehemui yambinu na utamaduni na kujaribu chakula chakigeni kuna saidia kupanua upeo wa mawazo na kuondoa hofu ya vitu vipya. Kwa ujumla, uzoefu huo ulifanya niwe wazi zaidi kujaribu vyakula vya aina tofauti na hadi leo ninaona kula chakula chakigeni kama safari ya kujifunza na kufurahia tamaduni za dunia.

Napenda kula ugali kuliko wali. Ugali unanipa ushibaji wa mda mrefu na kunifanya nijisikie nimeshiba kabisa. Pia chakula kinachoendana vizuri na vyakula vingi ni ugali. Ugali inaendana na mboga, nyama, samaki au maziwa ya mgando. Hii hunifanya niufurahie kwa ladha tofauti kulingana na mboga au kitoweo kilichoandaliwa. Zaidi ya hilo, ugali ni sehemu ya utamaduni wetu kwa kula inanikumbusha nyumbani na mila za jadi Unapoliwa ukiwa moto, hasaa pamoja na mboga za kienyeji ladha yake huwa ya kipekee na ya kuridhisha sana Kwa ujumla, napenda ugali kwa sababu ni rahisi wa asili. Wenye nguvu unaotoa faraja ya moyo Hasa baada kazi au safari ndefu, ugali pia hunipa nguvu za kuendelea na siku.

Mimi hupiga picha mara kadhaa lakini si kila siku nategemea hali natukio kwa mfano Ninapokuwa kwenye tukio maalum kama sherehe matembezi au safari napiga picha nyingi zaidi ili kuhifadhi kumbu kumbu Pia napenda kupiga picha za mandhari mazuri kama anga, miti, maua au sehemu zenye mvuto wa kipeke au jua likitoka cha moza au kutuwa Kila siku ya kawaida napiga picha mara chache Labda nikiona kitu cha kuvutia au tukio pekee na taka kulikumbuka Sipigi picha kwa sababu ya idadi bali kwa dhamani na kumbukumbu pita huni kumbusha wakati mzuri au uzoefu fulani Kwa jumla napiga pita kwa kiasi cha wastani Nikilenga kunasa hisia na kumbukumbu muhimu badala ya kupiga pita kila mara bila sababu.

Ndiyo, napenda kupanda milima sana. Kupanda milima kunanipa furaha na msisimuko wa kipekee. Ninapopanda najisikia nikiwa karibu zaidi na maumbile. Hewa safi, upepo mwanana na mandhari mazuri. Hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu mpya. Pia, napenda kupanda milima na kwa sababu inanifundisha subira na uvumilivu. Si rahisi kufika kileleni, lakini kwa hatua inanipa motisha ya kuendelea. Ninapofika juu na kutazama mandhari kwa mbali, najisikia fahari na kuridhika kwa sababu ya juhudi niliyoweka. Zaidi ya hilo kupanda milima ni mazoezi mazuri ya mwili. Inasaidia kuimarisha misuli, kuongeza stamina na kuboresha afya kwa jumla. Pia, ni nafasi nzuri ya kushirikiana na marafiki, kusaidiana njiani na kujenga mahusiano mema. Kwa ujumla, napenda kupanda milima kwa sababu kunanichangamsha kimwili, kiakili na kihisia na huniwacha na kumbu kumbu nzuri isiyo sahaulika.

Napenda kuchanganya pesa ndogo na kubwa Lakini kama inanibidi kuchagua napenda kushika pesa ndogo kwa sababu ni rahisi kuzipanga kwa haraka na kuzipata haraka Kwa mfano shilingi ndogo huwezesha kufanya maa manunuzi madogo bila wasiwasi Pia pesa ndogo ni rahisi kulipia chahula usafiri na vitu vidogo vya kila siku Inanifanya nijisikie huru na siitaji kutoa mkopo au kukopa mara kwa mara Zahidi ya hilo kushika pesa ndogo Kuna nifundisha uhifathi na kupanga bejeti kunanifundisha hesabu kueka akiba ndogo ndogo na kutumia kwa uangalifu Hata hivyo napenda pia pesa kubwa kwa sababu zinaniwezesha ununuzi mkubwa kufanikisha mradi na kutafuta changamoto kubwa za kifedha Kwa ujumla, napenda pesa ndogo na kubwa lakini napendelea kwanza na ndogo kwa sababu matumizi ya kila siku na mpangilio rahisi huku pesa kubwa ikitumika kwa mambo makubwa.

Ndiyo, napendelea mahali tulivu penye utulivu kuliko mahali penye kelele. Mahali tulivu kuna nipa umakini na utulivu wa akili. Napokuwa katika mazingira ya utulivu, naweza kufanya kazi, kusoma na kufikiria kwa urahisi bila kuingiliwa na kelele. Hii huongeza ufanisi wangu na kunifanya nifikie malengo yangu ya kwa haraka. Zaidi, mahali tulivu kuna nisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo Kwa mfano, kukaa kwenye bustani, pwani au chumba chenye utulivu Kuna niwezesha kuondoa hofu, hasira au wasiwasi Hali hii ya hewa na mazingira hutoa faraja ya akili na mwili Pia, mahali tulivu ni nafasi nzuri ya kuzingatia ubunifu Naweza kuandika kuchora au kupanga mawazo yangu bila usumbufu Hii hunipa uhuru wa kujieleza na kufanikisha shuguli zangu za kila siku Kwa ujumla Napendelea mahali tulivu kwa sababu ni nafasi ya amani, umakini na faraja Huku mahali penye kelele nahisi kuna vuruga na kukosa umakini.

Huweka afya yangu kuwa nzuri ni nafanya mambo kadhaa muhimu ambayo husaidia mwili na akili yangu kuwa imara kwanza napika au kula chakula cha kiafya Hii inajumuisha mboga matunda nafaka kamili na proteini ya kutosha kula chakula bora kunasaidia mwili kupata nguvu kinga ya afya kuwa imara na akili kufanya kazi vizuri Pili, nafanya mazoezi mara kwa mara. Hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia, kupanda milima au mazoezi mepesi. Mazoezi huimarisha misuli, moyo na mapafu pia hupunguza mfadhaiko. Tatu, ninalala vya kutosha. Kupata usingizi wa kutosha kunasaidia mwili kujirekebisha. Akili kuwa makini, hakupata nguvu siku zote. Nne na kunywa maji ya kutosha ilikuendelea na kukinga mwili na afya ya ngozi Tano nakwepa tabia mbaya kama kula vyakula venye mafuta mingi sana pombe kukaa bila mazoezi Pia napunguza msongo wa mawazo na kufanya vitu vinavyonifurahisha kama kusoma kutembea na kucheka Kwa ujumla, ninahakikisha afya yangu ni nzuri na kwa chakula bora, mazoezi, usingizi, maji ya kutosha na brudani.

Napenda chakula kitamu sana. Chakula kitamu unifanya nifurahie chakula na kunipa hisia ya kurizika. Ninapokula chakula chenye ladha nzuri. Nahisi furaha na nguvu kuendelea na shughuli za sanzangu. Ladha nzuri hunifanya nikumbuke kula si kwa ajili ya kushiba tu bali pia kufurahia maisha. Napenda chakula kinapopikwa kwa uangalifu, kikawa na viungo vinavyo lingana vizuri, si vikali sana wala dhaifu. Chakula cha aina hii hunifanya ni tamani kula tena na tena na hata kushiriki na wengine. Zaidi ya hilo, chakula kitamu kinaleta ukusanyiko na upendo, watu kukaa pamoja kucheka na kushirikiana wanapokula. Kwa ujumla, napenda chakula kitamu kwa sababu inachanganya ladha, furaha na mahusino mazuri.

Kuanzisha mradi mpya wa kazi ni mchakato unaohitaji mpango makini, rasilimali na ushirikiano Ninanjia tufauti ninazotumia ili kuanzisha mradi mpya wa kazi ya kwanza kutamua lengu la mradi Kwanza nil azima nielewe kwa nini mradi unanzishwa Je, mradi huu ni kuazilia kuongeza ufanisi kutoa huduma mpia au kutatua tatizo kulani kazini Tengo wazi kusaidia kupanga hatu wazote za mradi Kwa mfano kuanzisha mradi wa ufundishaji wa wafanyakazi wapya ili kuongeza ujuzi wao na kurahisisha kuanza kazi Pili kufanya utafiti na tadhimini kabla ya kwanza nafanya utambuzi wa mahitaji na rasimali kama vile vianzo vya fedha au vifaa wafanyikazi waliopo na ujuzi wao Vikozo vina viweza kujitokeza, wastani wa muda unahitajika. Hii usaidia kupanga mradi kwa uhalisia na kuondoa sumbufu na uweza kujitokeza Tatu unapanga hatua za utekelezwaji Nagawa mradi kwa vipande vidogo vidogo na hatua ndogo Kila hatua naweka jukumu la kila mtu muda wa akila hatua, vigezo vya mafanikio kwa mfano hatu ya kwanza kutambua wafanyikazi wapya. Ya pili kuaa ndaa vifayo vya mafunzo Tatu kufundisha na kufuatilia maendeleo Nne Kuthibidisha mafanikio na kutoa marejesho Nne na anza mradi rasmi anza mradi kwa kufafanua malengo ya timu kutoa majukumu na rasimali na hakikisha kila mshiriki anailewa umuhimu wake na jinsi anavoweza kuchangia Tanu nafuatilia maendeleo Kila mtu anaangalia kama mradi unaendelea kulingana na mpango kufanya marekirisho pale inakuhitajika Pia na pima matokeo na marejesho.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni japan kwa sababu ni nchi yenye mchanganiko wa utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa na pia inamandhari ya kupendeza kwanza japan inajulikana kwa mazingira ya asili ya kuvutia kuna milima mabwawa bustani ya kijani na maua ya cherry blossom ambayo huburudisha macho ya na akili Ningependa kuona machweo kwenye mlima fuji na kutembea katika bustani za mbu na mandhari ya kitamaduni pili. Utamaduni wa Japan unanivutia sana. Hapa kuna sherehe za jadi, utamaduni za chakula, njia ya ufinyu, wa maisha na sanaa kama ukinyoe au manyonye. Unesho ya samurai, kujifanya, kujifanya, kujifunza, kutoka kwa tamaduni. Kuna nifanya nipate maarifa mapya na mtazamo tofauti wq maisha. Tatu, Japani ni taasisi ya teknolojia na maendeleo. Kutembelea miji kama Tokyo na au Osaka. Kunanipa fursa ya kuona jinsi wanavoishi kwa mpangilio mzuri, usafi, usafiri, wa haraka na teknolojia ya kisasa. Hii ni fursa ya kujifunza namna ya kuunganisha utamaduni na maendeleo. Nne, chakula cha Japan ni cha kipekee. Ningependa kuonja sushi, ramen, tempura na vyakula vingine vya kiasili. Kwani chakula kinachangia sana uzoefu na utamaduni wa nchi. Kwa ujumla, ningependa kujitembelea Japan kwa sababu ni mahali panapopendeza kiasili na kimatamaduni. Pia inateknolojia na chakula kitamu kutembea nchi hiyo kungeleta kumbukumbu zisizosahaulika na maarifa mapya kwangu.

Napenda chakula cha kiasili au chakula cha kienyeji Hasa chapati kwanza chakula cha jadi kinanipa hisia ya urithi na utamaduni Kila kipande cha chakula kina historia yake ya kufundisha kuhusu mila na tamaduni za jamii zetu kwa mfano, kula ugali na mboga za kienyeji kuna nikumbusha nyumbani na familia na kuna nifanya nifahamu umuhimu wa chakula ya asili Pili, chakula ya jadi ni chakula yenye afya na lishe bora Mara nyingi kinatengenezwa kwa viungo vya asili mboga, nafaka, nyama au samaki wa kienyeji, jambo linazosaidia mwili kuwa na nguvu na afya njema Tatu, chakula cha jadi kina ladha ya pekee ladha yake ni ya asili na mara nyingi huchanganya mchanganyika wa viungo vya kiasili hali inayongeza furaha wakati wakula. Nne, chakula hiki pia kinaleta mshikamano wa kijamii Kila wakati kinapopikwa au kuliwa pamoja na familia au jamii kinafanya watu wajisikie karibu kujishirikiana na kufurahia muda pamoja Kwa ujumla, napenda chakula cha kiasili cha jadi kwa sababu ni chenye ladha, chenye afya, kinanikumbusha urithi na kuimarisha mahusiano.

Ndio, ningependa kurudi ujana. Kurudi ujana kuna husisha kumbu kumbu na kukumbuka furaha, uhuru na mshangao wa maisha tulionayo tulipokuwa vijana. Kwanza, ujana ni kipindi cha mafurahisho na utulivu wa akili. Mara nyingi tulikuwa na uhuru wa kucheza, kucheka na kujaribu mambo mapya bila shinikizo kubwa la kazi au familia. Kurudi ujana kuna nikumbusha hisia hizo za furaha zisizo na kifani Pili Ujana Ujana nikipindi cha kushirikiana na marafiki na wafamilia bila wasiwasi Tulikuwa tunacheza pamoja kusafiri pamoja kushiriki michezo na tukio lolote kwa furaha ya pamoja Kumbu kumbu Hilo huleta hisia mshikamano katika jamii tatu Ujana nikipindi cha kushuhudia maajabu madogo Kila kitu kilionekana kizuri na kushangaza kutoka mandhari ya asili michezo ya utoto hadi matokeo madogo ya kila siku kurudi ujana kuna nikumbusha kuona maisha kwa macho ya mshangao na furaha Nne Ujana pia ni kipindi cha kutokuwa na wasiwasi wa kila siku hatukuwa na mikazo mingi na tulijifunza kucheka na hata kwenye changamoto ndogo hii inanikumbusha kumthamini wakati napopita kwa furaha ndogo kwa jumla napenda kurudi ujana kwa sababu ni kumbu kumbu ya furaha mshangao urahisi wa maisha na mshikamano wa jamii.

Napendelea chakula chenye radha tamu. Chakula chenye radha tamu kuna nipa furaha na kuridhika kinywani. Napenda vyakula ambavyo ni laini vinavyochanganya mchanganyiko wa viungo vizuri na vina radha inayonekana kipa pendeleo bila kuwa na harufu ya ukali wa ziada. Kwa mfano napendelea chakula kilicho na matunda matamu chakula kitamu na vyakula vilivyo na sukari kidogo au radha ya asili radha tamu huniwasha hamu ya kula na kunifanya nifurahia kila kipande cha chakula Zaidi chakula chini radha tamu huchangia hisia ya nzuri na burudani Kila unapokila akili hubaki tulivu na moyo unafurahia husababisha furaha kidogo ya kila siku Kwa ujumla napendelea chakula chenye radha tamu Kwa sababu ni kitamu kinapendeza kinywani na kunaleta furaha na kuridhika wakati wa kula.

Mimi napenda nyama ya kuku zaidi kwanza nyama ya kuku ni nyepesi na rahisi kumeza tufauti na nyama nzito kama ya ng'ombe au kondo Ninapo ila huhisi latha laini yenye proteni nyingi na haina mafuta makubwa Jambo linalofanya iwe rahisi kwa mwili. Pili, nyama ya kuku ni nyama inayopatikana kwa njia mbali mbali za kupika. Inaweza kukaangwa, kuokwa, kupikwa kwenye mchuzi wa mboga. Au kuandaliwa kwa njia za kitamaduni na kila njia hutoa la za tofauti ya kuvutia. Tatu, kula nyama ya kuku kuna nipa nguvu na afya ni chanzo kizuri cha proteini ina saidia misuli kukua mwili kuwa na nguvu na afya ya jumla kubaki imara, nne. Napenda nyama ya kuku kwa sababu inahusiana na chakula cha familia na hafla maalum. Maranyengi, upikwa kwenye Upikwa kwenye sherehe au mkutano wa kifamilia hivo kuleta mshikamano wa jamii na kumbukumbu nzuri kwa ujumla napenda nyama ya kuku kwa sababu ni nyepesi yenye latha nzuri yenye afya na kuchangia mshikamano wa kijamii yote yana fanywa kula iwe furaha na kuridhika zaidi.

Napenda kupika sana kwa sababu ni shughuli ya ubunifu, furaha na utulivu wa akili kwanza kupika kunanipa uhuru wa kujieleza ninaweza kujaribu mchanganyiko wa viungo na ladha na mbinu tofauti na kila mara hugundua ladha mpya au njia bora ya kuandaa chakula Hii hufanya nijisikie mbunifu na mwenye furaha Pili kupika ni njia ya kuthibitisha na kujitunza, ninapopika chakula chenye afya na chakula kitamu, si tu kwamba ninajilisha vizuri, bali pia najithamini na kujiheshimu mwili wangu na kujipa lishe bora. Tatu kupika ni njia kushirikiana na wengine ninapokuwa kwa familia au marafiki. Inanisaidia kuimarisha mahusiano kucheka pamoja na kushiriki ladha za kipekee shughuli hii hufanya muda wa pamoja kuwa wa furaha na kumbukumbu nzuri nne kupika pia ni burudani na kunapunguza mfadhaiko kwenye wakati wa kupika nafikiri kwa utulivu nasikiliza mziki na kwa akili yangu napumzika kutokana na stress na shughuli za kila siku. Kwa jumla, napenda kupika kwa sababu ni shughuli ya ubunifu, furaha, burudani, yenye afya na huimarisha mshikamano katika jamii.

Napenda kutazama nje ya dirisha, hasa wakati wa amani ya mchana, au jioni, kwa sababu kunafanya nijisikie mtulivu na inanipa nafasi ya kufikiria. Kuna mambo kadhaa ninayoyaona, ya kwanza ni miti. Miti inaonekana kwa karibu na asili, hata nikikuwa karibu. Napenda kuona majani yakizunguka miti mikubwa na maua ya nayochanua. Miti hubadilika kwa msimu, majani ya kijani ya kijani, majipua, majira ya mvua, majani hubadilika rangi ya vuli, majani huanguka msimu wa baridi, kuona mabadiliko haya, kunafanya nijisikia ushirikiano na asili, naona majengo pia. Napenda kuona majengo yakitopautiana mbaathi yakiwa ya zamani, yengine ya kisasa. Hii huwezesha kufikiria maendeleo ya jiji na historia ya mahali. Naona barabara, kuona gari, watu wakitembea, wanafunzi wakielekea shuleni, kunanipa hisia ya maisha ya kila siku na harakati za kijamii. Kwa upande wa wakati wa siku, napenda zaidi kutazama nje asubuhi mchana unapochipua na jua likiangaza mtini na majengoni, machweo, napenda kuona rangi ya jua ikibadilika kuwa nyekundu au zea dhahabu huku anga likijaa amani.

Mimi napenda kutumia mtandao kwa kiasi cha wastani kila siku, si kupita kiasi ili kuendelea kupata habari, kujifunza mambo mapya na kushirikiana na marifiki na familia. Kwanza muda wa kutumia mtandao. Kawaida napenda kutumia mtandao katika vipindi vya mapumziko au baada ya kazi, kwa mfano, asubuhi kupata habari za kila siku, hali ya hewa au mabadiliko ya teknolojia. Mchana au jioni kuangalia mitandao ya kijamii kujifunza mambo mapya au kuwasiliana na marafiki Pili, siku ninayopendelea zaidi, napenda kutumia mitandao zaidi katika wikendi ijumaa, jumamosi na jumapili. Hii ni kwa sababu sina kazi ya lazima na ninaweza kutumia muda mwingi kujivinjari mitandao, kushiriki mawazo na kuangalia video za elimu au burudani shirikiana na marafiki bila haraka. Kwa ujumla, napendelea kutumia mtandao kila katika vipindi vya mapumziko na wikendi kwa wingi ili kupata habari, kujifunza, kuburudika na kuwasiliana huku nikihakikisha muda sii mwingi kiasi cha kuathiri kazi na usingizi.

Mimi napenda kufanya mambo mbalimbali yanayonifanya nijisikie furaha na mtulivu Kwanza napenda kusikiliza muziki, muziki unaoburudisha akili kutoa hisia nzuri na mara nyingi kunifanya nicheke na nianze kuimba kidogo Hii ni njia nzuri ya kuonyesha furaha yangu ya ndani ya nyumba Pili, napenda kuchangia shughli za nyumbani kama kupika, kupanga chumba na kufanya shughli za kisanaa kufanya Kitu chenye tija kunanifanya nijisikie furaha zaidi na kuchangia hisia ya kufanikiwa na mambo nyumbani. Tatu, napenda kutembea na kupumzika kwenye bustani au dirisha. Kuangalia miti au mandhari ya nje kunanipa amani na kunifanya nijisikie furaha ya asili. Nne, napenda kushirikiana na familia na marafiki. Tunaweza kusheka pamoja, kuzungumza au kushiriki mchezo andani, ushirikiano huu huchangia furaha ya kweli na kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, unapofurahi nyumbani, mimi napata furaha kupitia mziki, shughli ya tija, mandhari asili, kushirikiana na wapenzi nyumbani, yote yakichangia amani, furaha na utulivu wa moyo.

Mimi napenda kucheza ngoma sana kwanza kucheza ngoma kuna nifanya nijisikie furaha na kuondoa msongo mawazo Muziki na muendo kunachangia furaha ya mwili na akili na mara nyingi baada ya kucheza najisikia mtulivu na mwenye nguvu mpya Pili, mgoma ni njia ya kujieleza kihisia na kitamaduni napenda jinsi mwendo unavyoweza kueleza hisia yangu, furaha, shangwe au hata changamoto ya maisha bila maneno. Pia, kucheza mgoma za asili kuna nifundisha kuhusu tamaduni na historia jamii zetu. Tatu, kucheza mgoma ni mazoezi ya mwili. Kuna saidia kuboresha stamina, kuimarisha misuli na kuboresha afya kwa jumla. Ni burudani inayochanganya furaha na mazoezi ya mwili kwa wakati nne, napenda pia kucheza ngoma pamoja na wengine kucheza kwa pamoja na marafiki na familia au jamii Kunahusisha mshikamano wa jamii kucheka pamoja na kuunda kumbumbu nzuri Kwa ujumla, napenda kucheza ng'omba kwa sababu ni furaha kujieleza burudani na mazoezi ya mwili yote yakiunganishwa afya hisia nzuri ya mshikamano wa jamii.